Kitu kipya ambacho ninataka kujifunza ni lugha ya kifaransa. Hii ni kwa sababu lugha hii inazungumziwa na watu zaidi ya milioni mia tatu dunia mzima. Hivi sasa watu wengi ambao wanazungumza lugha hii wapo barani ya ulaya, ufaransa, nchi tofauti tofauti katika Afrika kama vile Senegal, ivory Coast na jamhuri ya demokrasia ya Kongo. Kujifunza kifaransa inaweza kunifungulia milango mingi. Pia ninaweza kufurahia fasihi filamu na miziki ya kifaransa moja kwa moja bila kuhitaji mtu ambaye ataeza kunitafisiria lugha hii. Lugha hii pia inaweza kunipa uwezo wa kuwasiliana na mamiloni ya watu, dunia mzima, hasaa, nchi ambayo zina zungumza lugha hii. Pia kujua kifaransa inaweza kunipa fursa nzuri ya kujizidi kitaaluma na pia katika sekta kimataifa biashara na utalii. Na kwa kweli ni lugha mzuri katika kuisikiza na kuizungumza popote pale.

Ndiyo, ninapenda maua tofauti tofauti, lakini aina ya maua ambao nalipenda zaidi ni maua lawaridi. Hini kwa sababu, ua la waridi huwashiria hisia na ujumbe tofauti tofauti. Kama vile, waridi wa nyekundu huonyesha upendo, wakweli na shauku. Waridi nyeupe huashiria hishima. Waridi wa njano huwashiria upendo wa kirafiki na furaha. Waridi wa waridi pia huashiria shukurani au pole. Waridi pia huashiria uzuri na maridadi. Unapoeka waridi katika chumbani mwako au popote pale unapotaka waridi uwa unafanya nyumba hi. Uashiria uzuri na pia harufu yao na peta lilaini yao huvutia watu. Waridi pia uashiria shukrani na heshima. Kutoa waridi kwa njia ya kueleza hisia izi iwe ni mapenzi, urafiki au familia ya ina ishara ya kueza kutathmini mtu huyu. Waridi pia huashiria matukio malumu. Watu hutumia waridi sana sana katika sherehe kama vile harusi, kuadhimisha kumbu kumbu fulani, au siku ya kuzaliwa. Ni njia nzuri ya kusherehekea na kueka alama ya matukio muhimu katika maisha ya mtu ambae unampenda au pia katika maisha yako wewe mwenyewe.